Ninahitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mlefu lakini sifanyi mengi. Labda ninasumbuka sana. Ninahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubui. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akiri haijachoka. Na nitazima barua pepe kwa muda, siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiwekea muda wa kufanya kila kazi. Takika thelathini au saa mocha, kisha nitapumsika kidogo. Takika kumi, nitaodoa vitu vinavyo ni subua. Mezani kwangu, usidhani mtandao nitauzima kwa wakati wa kazi. Nadhani mikakati hii itanisaidia. Nitajaribu wiki hii nione matokeo.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

Ninatamani kusikiriza mziki reo. Ni aina gani inafaa? Labra mziki wa zamani. Ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Inaburudisha moyo. Au nisikirize lumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina ukusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza. Nisikirize ukijirudia. Mziki una nguvu ya kubadilisha. Hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki inakuondolea. Ukiwa na fulaha, unakuongezea. Leo ninahizi vizuli. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.